Ndiyo, napenda hadithi za ajabu sana, zinachochea fikra, zinaburudisha na mara nyingi huwa na mafunzo ya maisha au siri ya kufikirisha hadithi za kutisha, hadithi za kichawi, hadithi za kisayansi, kama zile za kubuni madawa yale ambayo yanaweza kusaidia, au teknolojia, au hadithi fupi za kufikirisha.

Napenda kushiriki aina ya reggae kwa mziki na wakumbuka waimbaji wawili ambao ni wapenda kwetu. Waimbaji hawa hunigusa sana sana na wimbo zao nyimbo zao zinamvuto na zina zinagusa roho za watu wengi kwa vile wimbo zao zina ujumbe fulani ambao umewakilishwa kutokana na wimbo wao na yale maandishi ambayo wa meho tunga kwa njia ya wimbo mimi hupenda kusikiliza mziki wakati wa mchana ambapo nimekaa chuni ya kivuli ni kiwaza mawazo yangu fikira zangu za maisha uwa napenda kusikiliza mziki aina ya reggae ili unapata inaniwezesha kutuliza yale mawazo kwa sababu mna mawazo mengine ambayo yanaweza ya kakupatosha kwa hivyo mi hupenda kusikiliza reggae ili iweza kunirudisha katika yale mawazi ambayo nitayaweza kuyatimiza ninahisi kwamba nimeguswa na ujumba wa zile nyimbo ambazo huwa na nisikiliza.